Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuponya watu, watu wanaougua magonjwa katha wa katha, hasa yale magonjwa makubwa makubwa kama kifua kikuu, saratani, ukimwi, magonjwa ya sukari na magonjwa ya moyo huo ndo uwezo ningependa kuwa nao.

Aina ya keki ninayo ipenda ni aina ya keki iliyo tengenezwa na kahawa aina hii ya keki inayo kuwa na flavor ya kahawa huwa naipenda sana kwakua inanukia vizuri ina rangi nzuri kama kahawa na pia ni tamu sana.

Tukio la muhimu katika maisha yangu ni tukio la siku yangu ya kuzaliwa. Tukio hili na siku hii ni muhimu sana kwangu kwa sababu huwa ina nikumbushe mahali nilipo toka na pia siku hiyo naweza kusharekea na familia yangu na pia naweza kujizawadi mimi mwenyewe.

Mimi napenda sana kuandika, haswa napenda kuandika mashairi, kwa sababu ninapo andika nina muda wakufikiria, nina muda wakuwa mbunifu na ninacho andika, na pia kuandika ina nipatiaga umakinifu wa yale maneno ninayo yatumia katika uandishi.

Katika usafiri wangu wa kila siku, mimi hupanda daladala. Mahali ninapotoka ni mbali kidogo na kazini kwa hivyo mimi hupanda daladala ambazo huwa ziko katika maeneo napoishi na daladala hizi ziko mingi ni rahisi na pia huwa ziko na usalama katika barabara.

Mimi napenda sana umbwa Kwa kuwa umbwa ni mnyama mkubwa kushinda paka Alafu umbwa ni rafiki ya binadamu Umbwa ni mnyama unaeza enda naye mahali anaweza kusikiza Umbwa pia ni mnyama ambaye anaweza kulinda kama umevamiwa na majangili majambazi na pia umbwa ni mnyama anayeweza kukusaidia katika kazi zako.

Wakati wa furaha mimi hujifurahisha kwa kujipeleka kwenye bustani ya maua ambapo hapo nakaa nifurahie niitishe sharubati niitishe chakula nikule nikifurahi na pia nakaa mahali naweza lala nipigwe na jua niweze kufurahi.

Mahali pa historia ningependa kutembelea ni katika mapango yalioko katika mlima wa Longonot ambapo mabaki ya waafrika wa kwanza na binadamu wa kwanza yalipatikana. Katika mahali hapo nataka niende nione mifupa ya waliokufa na pia nione jinsi binadamu wa kwanza alivyoumbwa.

Utotoni mwangu nilipenda sana kutengeneza magari, kujenga nyumba kupitia udongo, na pia nilipenda kupanda miti. Nilipenda michezo hii kwa sababu ilinifanya niwe mchangamfu, pia nilipenda sana nikiwa mkubwa niweze kuendesha gari. Kwa hivyo nilikuwa napenda sana kuyatengeneza magari yale utotoni ili niendeshe ni kikidai ya kwamba nikiwa mtu mzima nitakuwa na gari langu pia mimi.

Wakati umeme unapokatika, mimi hupenda sana kupanda kitandani, ili niweze kulala kwa maana kama umeme hakuna, mimi huwa nabweka sana, hakuna muangaza, siwezi nikaangalia runinga, siwezi pia nikatumia sana, sana simu yangu, maana na ogopa, itaisha moto. Kwa hivo meme ukienda mimi huo napanda kitandani niweze kulala kunyifunika vizuri ni pate usingizi.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda sana anaitwa wala bin wala Mwandishi huyu wala bin wala aliandika sana vitabu Haswa vitabu vya shule nikiwa katika kidato cha kwanza hadi kidato cha nne na pia vitabu vya kiswaili mufti na kiswaili sanifu nilipokuwa shule ya msingi na wala bin wala aliandika vitabu hivi kwa umakini mwingi na vilinisadia sana kukielewa kiswahili kwa barabara.

Ninapokuwa kwenye mstari nanikingoja zamu yangu, mimi huwa nahisi kukosa matumaini sana, kwa hivyo huwa napendelea katika mstari, angalau niwe mbelembele, ili nisingoje sana. Hua nakosa subira ya kungoja zamu yangu, kwa hivyo akili yangu huwa inakuwa na mawazo mengi, huwa nachoka na huwa nafa moyo sana, nikiona zamu yangu badu iko mbali kunifikia.

Nikiwa na marafiki zangu, napenda sana twende tujivinjari, twende tununue chakula katika hoteli kubwa kifahari, tukunywe vinywaji, vile vile napenda tukienda kutembea milimani, twende tuendeshe baisikeli, twende tukue milima, na pia twende katika mbuga ya wanyama, tukaangalie wanyama, tupige picha, na pia napenda tukicheza michezo kadha wa kadha, kama mpira wa miguu, mpira wa voliboli na pia kuogelea.

Juisi ya matunda ninayo penda sana ni juisi ya machungwa. Juisi ya machungwa naipenda sana kukua. Juisi hii ikona ladha tamu, ladha ya kutamanisha na pia juisi ya machungwa huwa inanukia vizuri sana. Juisi hii pia ina nisaidia kuosha mwili wangu kutoa zile viungo vibovu katika mwili na pia kutoa sumu katika mwili Juisi ya machungwa naipenda sana na huwa naikunywa kila wakati.

Kumbukumbu nzuri ninayo kutoka utotoni mwangu ni kumbukumbu ya kupanda gari la moshi Kumbukumbu hii nikumbuka vizuri sana kwa sababu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kupanda gari la moshi na kwenda katika jiji kuu siku hiyo ilikuwa siku ya furaha sana kwangu maana kwa mara ya kwanza niliweza kupanda katika gari moshi na niliweza kusikia raha sana Maana tulikuwa tunasafiri kwenda katika jiji kuu la Nairobi na gari moshi hilo.

Mwezi wa mwaka ninao upenda zaidi ni mwezi wa disemba mwezi huu wa disemba na upenda sana kwa sababu ni mwezi ambako tunasherekea krismasi siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo na pia mwezi huu hua tunakuja pamoja kama familia, marafiki, tunasherekea pamoja, tunafanya mambo pamoja, tunakula, tunajivinjari pamoja na kwa hiyo mwezi huu na upenda sana.

Ndiyo mimi hutumia video katika mawasiliano hasaa mawasiliano na watu ambao hawako katika inchi yangu walio katika inchi za inje kama Tanzania ama Marekani mawasiliano ya video mimi huweza kutambua kwamba tumeonana uso kwa uso na mwenye tunawasiliana naye na pia ujumbe wa mawasiliano unaweza kufika mtuile kwa barabara.

Ndiyo mimi napenda sana hadithi za ajabu kwa sababu katika hadithi za ajabu naweza kujifunza kitu cha ajabu ama kitu cha kufuraisha pia napenda hadithi za ajabu kwa sababu hadithi hizi huniwezesha niweze kutoa uwoga na pia niweze kusisimuka kiakili.

Napenda kujifunza mambo mapya kupitia kuangalia video katika youtube na pia katika kusoma vitabu Pia kupitia kufanya mimi mwenyewe na mikono yangu baada ya kuangalia video kama ni kutengeneza kitu basi mimi hujitolea kukitengeneza kitu kile kupitia kwa mikono yangu nikifuata maagizo yalio andikwa ama kutokana na video ya maagizo.

Ndiyo mimi napenda sana kunywa maziwa haswa maziwa ya ngombe maziwa ni kinywaji ambacho kina madini ambayo yanahitajika katika mwili yanasaidia meno ya nasaidia mifupa na pia yanasaidia mwili kuwa na madini ya nayostahili katika kupea mwili nguvu kupea mwili kinga kutokana na magonjwa na asaa basi hivo mimi napenda sana kunywa maziwa.

Sana sana mimi huhifadhi data yangu katika sehemu mbali mbali Kwanza data yangu nahifadhi kwa simu katika google drive ambapo hapo mimi huweka pictures angu makaratasi yangu na pia naweka nyimbo zangu hapo katika google drive na pia mimi huweka data yangu katika flash disk ambayo huwa naiweka vizuri katika kabati yangu.

Mda na familia yangu napenda kutumia kupitia njia kadha wakadha kwanza napenda kutumia mda na familia yangu tukipiga gumzo Tukilezana maa vile maisha yalivo Pia tukichekeshana ili tuweze kufurahia Pia tukiketi pamoja ili tuweze kupata chakula na pia kusafiri pamoja kuomba mungu pamoja na pia kwenda katika hafla kadhaa kadhaa kama harusi tukienda pamoja na familia yangu.

Napenda sana kununua viatu. Mimi hufurahia sana nikiwa na viatu chungu nzima. Kwa hivyo mara nyingi sana mimi huweza kununua viatu vipya ili niweze kukaa nikiwa msafi ndani na zile viatu. Nafurahia sana nikinunua viatu kila wiki kwa hivyo mimi hupenda nikipata pesa niweze kununua viatu aina mbalimbali ili niweze kuvivaa kila siku.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia sana ni kazi ya kufua nguo. Kazi hii ya kufua nguo huwa naichukia kwa sababu huwa inanumiza vidole vya mkono, vinachubuka na kesho yake huwa naamuka na vidonda katika mkono yangu. Kwa hivyo basi kazi ya kufua nguo huwa naichukia sana na huwa napendelea nitafute mtu aifanye ama nifanyiwe na rafiki yangu.

Mimi huifadhi pesa kwa kuziweka kwenye benki Napenda sana kuifadhi pesa zangu katika benki kwa sababu benki iko na usalama wa kutosha na pia benki inaweza kunipa mkopo baadaye baada ya kuifadhi pesa zangu kwa muda mrefu na muda unaostahili na pia nikiziweka benki si rahisi mimi kuzifikia ili niweze kuzitumia vibaya.

Ndio napenda sana kujifunza historia kwa sababu mimi hupenda kujua ni kipi kilicho tokea katika miaka ya zamani ni vipi watu waliishi katika miaka ya zamani na pia napenda kujifunza historia ili niweze kujua ni vipi nitaishi katika maisha yangu ya badaye kwa kutofautisha historia na maisha ya sahii.

Kipawa changu ni cha kuchora. Napenda sana kuchora vitu katha katha. Napenda kuchora kupitia penseli. Napenda kuchora picha za watu, nyuso za watu. Napenda kuchora magari. Napenda kuchora nyumba. Napenda kuchora milima. Napenda kuchora miti. Napenda kuchora viatu. Napenda kuchora vitu katha sana. Na huo inaifuraisha wanakipawa hiki.

Mchezaji ninayempenda sana ni mchezaji kwa jina la leonel messi. Mchezaji huyu ni mchezaji hodari sana ambaye amechezea klabu kubwa kubwa duniani kama Barcelona na pia amechezea PSG na anachezea nchi yake ya Argentina. Mchezaji huyu nampenda kwa sababu amebeba mataji kadha wa kadha, haswa kombe la dunia, amefunga mabao, mazuri na pia anajua kuucheza mpira sana.

Utaratibu wangu wa asubui ninapoamka ni kama hivi Jambo la kwanza mimi hufanya ninapoamka kwanza ni kuomba mungu nishukuru kwa siku njema Alafu mimi huelekea bafuni kuoga na baada ya kuoga mimi hupata kiamsha kinywa ambapo mimi hukunywa chai, mandazi na mayai na mimi huamka kila siku saa kumi na mbili kamili asubui mambo ninaefanya nahitajika kufanya kabla ya kuondoka ni kutandika kitanda changu, kueka nguo zangu chafu mahali panapostahili na kufunga mlango wangu. Huwa nahisi vizuri sana kuhusu asubuhi zangu.

Ninapo hitaji msaada kazini kwanza mimi humwendea mwenzangu ambaye tunafanya naye kazi aweze kunisaidia na kama yeye hawezi kunisaidia basi mimi huenda kwa mkubwa wangu pale kazini ili aweze kunisaidia kimaarifa aweze kunisaidia kiujuzi na pia aweze kunishauri ni vipi nitafanya jambo lile.

Ndiyo mimi napenda kupika sana. Ndiyo mimi napenda kupika sana. Haswa napenda kupika chakula kitamu. Nikiwa peke yangu sana sana mimi hujipikia ili kiweze kuniburudisha na kunipatia nguvu nikiwa peke yangu sana sana mimi hujipikia chakula kitamu ilikiweze kunigurulisha na kunipatia nguvu.

Mimi napenda kusimamia, sipendi kusimamiwa kwa sababu nikisimamiwa mimi huona ya kwamba nafanya kazi na uoga na naogopa kwamba nikifanya makosa nitagombezwa Ndiyo maana mimi hupenda kusimamia sababu nikisimamia mtu mimi humpatia ushauri anapo kosea pia na msaidia kufanya jambo lile.

Ndiyo napenda sana kutembea msituni kwa sababu kutembea msituni huwa kuna nipatia mazoezi ya mwili, misuli yangu inakua yenye nguvu, damu inachemka na pia moyo wangu unaweza kupata mazoezi ya nayofaa. Na pia kutembea msituni inaniwezesha niweze kuvuta pumzi ilio safi, hewa ilio jaa ladha tamu na pia hewa ambayo haija haina kemikali kali.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya udongo. Harufu ya udongo unapo mwagiwa maji hutoa harufu kali na nzito yenye huvutia sana katika mapua yangu. Harufu hii hunifanya nione ya kwamba navuta harufu iliotoka katika maji ama katika msitu ambao hauna kemikali.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni chakula cha nyama ya mamba. Chakula cha nyama ya mamba ni chakula ambacho sikuwahi jaribu mahali popote mbali nilijaribu mwaka uliopita nilipoenda kilifi. Chakula hiki kilikuwa mara yangu ya kwanza ya mimi kukionja na kilikuwa kitamu ila nilikuwa na ogopa sana kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza nikahisi naweza kuumwa na tumbo ila sikuumwa na tumbo.

Hekima ambayo nimejifunza maishani mwangu ni kwamba ujana ni moshi. Kwa hivyo, katika ujana wa mtu, mtu anafaa ajitunge sana kufanya mambo ya starehe kufanya mambo ya kutumia mihadarati kwa sababu ujana huu utapita na mambo haya hayawezi kukusaidia kwa chochote ila kuharibu maisha yako ya badae.

Ndiyo napenda sana kusikiliza redio haswaa masaa ya asubuhi Redio inakuwaga na watangazaji wenye ucheshi sana na kwa kusikiliza redio mimi huweza kucheka sana na kupasua mbavu. Na pia redio huwa ikona matangazo ya muhimu, matangazo kuhusu sirikali, matangazo kuhusu kazi na pia kuhusu matangazo yanayojiri katika nchi yetu.

Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuenda katika hoteli ya kimaarufu na kujininulia chakula kitamu. Mimi huenda na marafiki zangu na familia yangu na pia mimi hujizawadi, zawadi ambao nilitaka kujininulia kama kiatu, simu ama nguo. Na pia mimi hununua keki ambapo mimi huikata keki ile mbele ya marafiki zangu na familia yangu na sote husherehekea kwa pamoja.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa wiki ambapo mimi hufanya jumatatu, jumatano na alhamisi katika siku hizi mimi huweza kufanya mazoezi ya mwili ili niweze kufanya misuli yangu iwe na nguvu niweze kufanya miguu yangu iwe na nguvu pia na pia niweze kutoa kemikali mbaya katika mwili wangu kupitia kwa kutoa jasho mwilini.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu. Kwa kutembea kwa miguu, mimi huhisi kwamba nimefanya mwili wangu mazoezi ambapo misuli yangu inaweza kujengeka, inakuwa yenye nguvu, na pia kwa kutembea na miguu, mimi huhisi kwamba nimeweza kutolea muli wangu mafuta yaliyokwama kwenye misuli, na pia nimeweza kutoa kemikali chafu katika mwili wangu.

Kipindi cha televisheni ninachopenda ni kipindi ambacho kinaitwa Maria. Kipindi hiki kinaeleza kuhusu wapenzi wawili dada moja anayeitwa Maria na kaka moja anayeitwa Rubin. Kipindi hiki hueleza jinsi dada huyu na kaka huyu walivyokutana na pia wanavyoishi kwa pamoja ili kuendeleza mapenzi yao katika maisha yao yenye shida nyingi sana.

Ndiyo mimi natumia mfumo wa usalama wa vidole hasaa katika simu yangu. Ninapofunga na kufungua simu yangu mimi hutumia usalama wa vidole kwa sababu najua vidole vyangu havifanani na vya mtu mwingine. Kwa hivyo mimi hutumia usalama wa vidole ili kufungua simu na pia katika kufungua mlango wakuingia katika nyumba yangu.

Mimi hupenda sana kuangalia nyota haswa wakati wa usiku. Nyota zinamwanga mzuri sana, mwanga wa kuvutia, hasa kukiwa na giza. Nyota huwa zinafanya mbingu, zinakaa za kutamanisha, zinavutia macho na pia kukiwa na nyota huwa anga inangaa kweli kweli.

Ndio mimi natumia teknolojia ya sauti Mimi hutumia teknolojia ya sauti masaa yale vidole zangu ama mikono yangu ni michafu na pia mikono yangu kama inafanya jambo lingini kwa hivyo ni wakati mzuri mimi ambapo hutumia teknolojia ya sauti haswa ni kiambia simu yangu iweze kunifanya jambo falani enye mikono yangu haiwezi kufanya.

Mimi napendelea sana kusoma habari mtandaoni kwa sababu katika mtandao ni raisi kupata habari kwa ukamilifu na pia mtandao ni rahisi kuliko gazeti. Gazeti hadi niende sokoni niweze kununua ila mtandao ni naingia tu kupitia kwa simu yangu na napata habari ile. Na pia mitandao ni mingi sana yenye naeza nipatia habari tena kwa bei nafuu ama bure.

Ndiyo mimi napenda sana kula samaki Haswa samaki waliovuliwa katika ziwa Samaki waliovuliwa katika ziwa ni samaki ambao maji yao ni masafi, ni maji ambayo si ya chumvi na samaki hawa ni watamu sana. Napenda sana kula samaki Hasaa wakati sipo kazini Maana mimi huweza kusherekea samaki yule na pia napenda kule samaki akiwa na ugali.

Mara nyingi wikendi mimi huenda kuangalia mpira napenda sana kuangalia mpira wa soka au mpira wa miguu Kwa hivyo mara nyingi wikendi ambapo mimi siko kazini mimi huenda kuangalia mpira ambapo mpira huo uchezewa katika uwanja wa mtaani ambapo uwanja huo ukukaribu na mahala ni napoishi mimi huenda pale ni patane na watu wengi pia wanaowaangalia mpira.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huweza kushika simu yangu na kuingia mtandaoni Ninapoingia mtandaoni, mimi huangalia habari zinazojiri na pia mimi huweza kuangalia video ili niweze kupata ucheshi na pia mimi huweza kuingia katika mitandao ya kijamii ili niweze kuongea na marafiki zangu, niweze kuongea na jamii, niweze kuongea na familia ili niwajulie hali wanavyoendelea.

Ndiyo, mimi napenda sana kula popcorn, haswa nikila popcorn na chai Popcorn ni kama mahindi, kwa hivyo nikila popcorn na chai mimi ujihisi nimeshiba Kwa hivyo sihitaji kula chakula kingine, kizito na pia popcorn naweza kula njiani, zikiwekwa katika mfuko mdogo, naenda nikila moja moja na kwa hivyo popcorn ni nzuri sana na pia popcorn ni chakula cha haraka ambacho hakihitaji masaa mengi kutayarisha.

Kwa wiki mimi hufua nguo maramoja, ambayo hiyo siku ni jumamosi, siku hii huwa siko kazini, kwa hivyo mimi huamka asubuhi na kufua nguo zangu za wiki nzima siku hii ya jumamosi ndiyo siku maalumu ya mimi kufua maana huwa niko huru sifanyi lolote na huwa nafua nguozangu zote za kutumia katika jumalijalo ni kiwa kazini.

Ndiyo nimewahi kununua tikiti za tukio mara nyingi sana tikiti za tukio nilizonunua ni tikiti za kuenda kumwangalia msanii rose muhando pia kuenda kuangalia michezo wa soka na pia nimewahi kununua tikiti za kuenda kununua cinema za kuona cinema tikiti za kuenda kuona magari yakishindana na pia nimenunua tikiti za kuenda kuona baisikeli zikiwa katika mashindano.

Mimi huwenda katika mahale pa ibada mara moja kwa wiki hiyo siku huwa ni siku ya jumapili ambapo ndiyo siku yetu ya kuwabudu mungu katika siku hii mimi huwenda katika kanisa letu kanisa lineloitwa la PCA Mimi huwenda kumwabudu mungu na kumshukuru kwa uhai na pia kumwomba anibariki na anilinde kwa wiki inayofuata.

Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gitaa katika kanisa letu nikiwa katika kundi la vijana niliwahi kujifunza kupiga gitaa maana tulifaa tuimbe mbele ya kanisa na hivyo ikapaswa watu wajifunze vyombo vya mziki nami nikajifunza kupiga gitaa na nilipenda sana kupiga gitaa maana ilinifanya nijue mziki unavyochezwa vizuri.

Mimi hufanya mazoezi asubuhi Napenda kuyafanya mazoezi asubuhi kabla ya kuenda kuoga Kwa hivyo mimi huamuka lisaa limoja kabla ya masaa yangu ya kuenda kazini na mimi hutoka nikimbie, niruke kamba na pia niinue mawe kidogo ili niweze kukaza misuli yangu na pia niweze kutowa kemikali mbaya katika mwili.

Mimi huenda hospitali mara tatu kwa mwaka Napenda kuenda hospitali mara tatu kwa mwaka ili niweze kupimwa yale magonjwa makubwa makubwa kama ukimwi, saratani, ugonjwa wa kifua, ugonjwa wa moyo na ugonjwa wa sukari Napenda kuenda hosipitali ili niweze kujua mwili wangu unavyoendelea na kama nahitaji matibabu yoyote.